Munapeda kununua vitu mtandaoni vifavya elektroniki kama vile simu Aaaah tarakilishi rununu hasa katika mtandao uituau jumuia kwani bei yao huwa nafuu alafu bidha ambazo nimenunua huwa za viwango vya juu kabisa katika hili taifa letu la Kenya alafu vifaa vyenyewe vina latwa kwa wakati ufaa.

Napenda zile filamu ambazo huangazia ama husimulia ama huonyesha Ama tukio ya kihistoria yaliofanyika kitambo na haswa mahali ambapo kulikuwa na tatizo Kisha ule mhusika mkuu ama mhusika nguli anazaliwa katika yale mazingira ya shida Lakini baada kung'ang'ana kimaisha anakuja kuwa mtu wa maana anayeifaa familia na jamii yake kwa ujumla.